Huwa nahamasisha ushirikiano kwa kuhakikisha kila mtu anajua jukumu lake. Tunapanga malengo ya pamoja na tunawasiliana kwa uwazi. Pia huwa nachukua muda kuhakikisha kuna nafasi ya kila mtu kutoa maoni yake na tunasherehekea mafanikio yetu ya timu pamoja.

Ninapokutona na makosa kazini, hatua ya kwanza ni ya kutambua, kuyatambua bila kujitetea. Ninachukua muda kuelewa chanzo chake na kujifunza kutokana na hali hiyo. Kisha, ninawasiliana kwa uwazi na timu yangu ili kuhakikisha tunarekebisha jambo hilo kwa opamoja. Ninahimiza mazingira ya kazi yenye huruma na uwazi ambapo makosa yanachukuliwa kama fursa ya ukuwaji badala ya sababu ya lawama. Kwa njia hii, tunajenga utamaduni wa kujifunza, kusaidiana na kuboresha utendaji wetu wa kila siku.

Ushauri wangu kwa mtu mwingine ni kujifunza kujiamini na kuthamini safari yake binafsi. Kila mtu ana changa moto, lakini muhimu kuendelea kusonga mbele bila kujilinganisha na wengine. Jifunze kutokana na makosa, kuwa na subira na tambua mafanikio yako madogo kila siku. Pia, zingatia afya yako ya kiakili na kimwili, mafanikio ya kweli huanza na utulivu wandani. Ukiweza kuishi kwa uwazi, heshima na bidii, utaona mabadili kochanya katika maisha yako na ya wengine.

Sherehe ninayopendezwa nayo zaidi ni krismasi. Ninapenda jinsi familia hukusanyika pamoja, tukipika vyakula vitamu na kushiriki hadithi za zamani. Mazingira hua ya amani na mapambo ya taa huleta hisia ya furaha na utulivu. Pia ni wakati wa kutoa zawadi na kushukuru kwa mema ya mwaka mzima. Krismasi hunikumbusha umuhimu wa upendo, mshikamano na matumaini mapya. Ni sherehe ambayo huleta joto la moyo na hufanya kila mtu ajisikie karibu na wapendwa wake.

Ndiyo, nawafahamu majirani zangu vizuri, tumekua tukishirikiana kwa miaka kathaa, hasa katika maswala ya usalama na kusaidiana wakati wa dharura. Tunasalimiana kila siku, na mara kwa mara tunakutana kwa mazungumzo ya kijirani au kushiriki chakula. Najua majina yao, kazi wanazofanya na hata watoto wao, hii ujenga mazingira ya kuaminiana na utulivu. Kua na uhusiano mzuri na majirani ni muhimu kwa maisha kila siku. Hasa katika jamii inayojali mshikamano.

Mimi hupendelea chakula kisicho na mafuta sana kwa sababu hua rahisi kumengenya na kina afya zaidi. Napenda kupika mboga kwa mbuke au kuoka badala ya kukaanga. Hata hivyo, kuna nyakati napenda vyakula venye mafuta kidogo kama samaki wa kukaanga au chapati. Hasa wakati wa sherehe au wikendi. Kwa ujumla, ninajaribu kueka uwiano mzuri kati ya ladha na afya nikizingatia jinsi chakula kinavyoadhiri mwili na hisia zangu.

Kitu ninachopenda kuhusu shirika langu, ni jinsi linavyothamini mawasiliano ya wazi na ushirikiano wa timu. Kila mtu anahimizwa kutoa maoni yake na kuna mazingira ya kuheshimiana. Pia, shirika linaweka kipaumbele kwa ustawi wafanyikazi, kuna nafasi za kujifunza, kupumzika na kusherekea mafanikio ya pamoja. Ninapenda jinsi tunavyoshirikiana, kutatua changamoto na kuendeleza ubunifu. Hii hufanya kazi iwe yakuridhisha na yenye maana kila siku.

Ndiyo, ninapenda sana kwenda pwani ni mahali ambapo na hisi utulivu na naweza kupumzika mbali na shuguli za kila siku. Ninapenda harufu ya bahari, sauti ya mawimbi na hewa safi inayotuliza akili. Pia ninafasi nzuri ya kutembea bila haraka, kufurahia mandhari na kushiriki muda mzuri na familia au marafiki. Wakati mwingine, napenda kusoma kitabu au kuandika mawazo yangu nikiwa pwani. Nisehemu ambayo huleta uwiano katia mwili, akili na hisia.

Kila siku ninatumia sanaa kadhaa za digitali kusaidiana, kusaidia kazi na mawasiliano. Kwa mfano, ni natumia simu yangu na kompita kwa kazi za mtandaoni. Programu kama WhatsApp na Gmail hunisaidia kuwasiliana haraka wakati Google Docs na Sheets hutumika kwa kuandika na kupanga taarifa. Pia hua natumia copilot kusaidia kupanga majibu na kuboresha ufanisi wa kazi. Kwa upande wa burudani na kujifunza, YouTube na Spotify ni muhimu sana. Zana hizi zote huchangia katika kuha kurahisisha maisha na kuongeza tija kila siku.

Ndiyo, ninanunua vitu vya kutumia simu yangu mara kwa mara. Inarahisisha maisha kwa sababu sihitaji kwenda dukani kila wakati. Ninatumia programu kama Mpesa, Jumia na Whatsapp kwa malipo na kuwasiliana na wauzaji. Pia, napenda kutazama ofa na kulinganisha bei kupitia simu kabla ya kufanya uamuzi. Ununuzi wa mtandaoni kwa simu ni haraka, rahisi na hutoa uhuru wa kununua mahali popote ni lipo. Hii imenisaidia sana hasa katika shughuliza kila siku na wakati wa kazi nyingi.

Kazi ninayoithamini zaidi ni ile inayochangia moja kwa moja maisha ya watu kama uwalimu, uuguzi au ushauri. Kazi hizi hujenga jamii, huleta mabadiliko ya kweli na huonyesha huruma na kujali. Ninathamini pia kazi zaubunifu kama uandishi wa sauti ausanaa kwa sababu huleta hisia, maarifa na matumaini. Kazi yoyote inayofanywa kwa bidii, uadilifu na nianjema inadhamani kubwa. Ninapenda kuona watu, wakifanya kazi kwa moyo, wakiheshimu wengine na wakileta adharichanya katika mazingira yao.

Mimi hutazama video mtandaoni kupitia YouTube kwa sababu kuna aina nyingi ya maudhui kuanzia elimu burudani hadi mapishi. Pia ni natumia TikTok kwa video fupi zenye ubunifu na ucheshi. Wakati mwingine hutembelea Instagram na Facebook kwa video za marafiki na kurasa zinazopenda. Kwa mafunzo ya kina, napendelea kutumia vimeo au tovuti malum za kozi. Kutazama video mtandaoni hunisaidia kujifunza, kupumzika na kupata msukumo wa ubunifu kila siku.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali, jambo la kwanza ni kuhakikisha mawasiliano ya wazi, kupitia zana kama Zoom, WhatsApp na Google Meet. Tunapanga ratiba ya mikutano na kutumia kalenda ya pamoja, ili kila mtu wajue majukumu yake. Pia tunatumia majukwa kama Google Docs na Trello kushirikiana katika miradi. Ninahakikisha kuna nafasi ya kutoa maoni na kusaidiana, hata kama hatuko eneo moja. Uaminifu uwazi na teknolojia sahihi hufanya kazi yambali iwe rahisi na yenye mafanikio.

Napenda kununua vitu vinavyosaidia kazi na faraja ya kila siku. Kwa mfano, napenda kununua vifaa vya kuandikia mikoba ya kazi na vitu vya kupamba sehemu ya kazi kama taa za kupendeza au vitu vya rangi ya bluu. Pia, napenda kununua vyakula vya kupika nyumbani hasa vile vinavyonipa nafasi ya kujaribu mapishi mapya kama tambi, mboga na viungo vya kupendeza. Ununuzi wangu huendana na hali ya hewa, hisia zangu na mahitaji ya kazi ya kila siku.

Napenda kuwa mahali tulivu, safi na penye mpangilio mzuri. Sehemu kama hizo hunisaidia kufikiria kwa uwazi na kuhisi utulivu wa ndani. Ninapendelea mazingira yenye mwangaza wa kupendeza, harufu ya mvua au kahawa na sauti za asili kama ndege au upepo. Pia napenda kuwa mahali ambapo kuna nafasi ya ubunifu kama kona ya kazi ilio na rangi ya buluu, vitabu na vifaa vya kuandika. Mahali pa aina hiyo hunisaidia kujisikia salama, kuunganisha na hisia zangu na kufanya kazi kwa ufanisi.

Kumbukumbu nzuri ninayoipenda zaidi ya shule ni wakati wa mapumziko ambapo tulicheza na marafiki bila wasiwasi. Pia ninakumbuka walimu waliotutia moyo na kutufundisha kwa upendo hasa waliposherehekea mafanikio yetu madogo. Nilifurahia siku za michezo, maonyesho ya vipaji na safari za masomo ambazo zilileta furaha na kujifunza kwa njia tofauti. Mazingira ya darasa yenye utulivu na ushurikiano yalifanya kila siku iwe ya kipekee. Shule ilikuwa mahali pakujenga urafiki, kuota ndoto na kugundua uwezo wangu.

Kitendo cha wema ambacho ninakumbuka vizuri ni wakati nilimsaidia jirani yangu aliyekua mgonjwa kwa kumletea chakula na kumsaidia kazi za nyumbani kwa siku kadhaa. Ingawa ilikuwa hali ya kawaida, alionyesha shukrani kubwa na hiyo ili nifundisha kuwa hata msaada ndogo unaweza kuwa na athari kubwa. Pia, mara kwa mara ninapenda kusaidia watu kwa ushauri au kusikiliza wanapohitaji mtu wa kuzungumza naye. Kwa mimi, wema ni sehemu ya maisha ya kila siku kuleta mwanga kwa wengine bila kutarajia malipo.

Nikichungulia dirishani mwangu, naona mandhari tulivu yenye miti michache na majirani wakipita pole pole. Asubuhi, mwanga wa jua huingia kwa upole, ukigusa ukuta wangu wa blue na kuleta hisia ya utulivu. Wakati wa mvua, harufu ya ardhi hujaa hewani na majani huonekana kung'aa. Napenda kutazama nje, hasa, asubuhi au jioni, wakati anga linabadilika rangi na mazingira yana kuwa kimya. Adhari hii hunisaidia kutulia, kufikiri kwa kina na kuanza kazi kwa utulivu wa kipeke.

Uzoefu wa kushangaza nilioupata, ulikuwa wakati nilihudhuria warsha ya ubunifu bila kujua kabisa kilichotarajiwa. Nilijikuta nikishiriki mazoezi ya sauti na hisia, nikieleza mawazo yangu kwa njia ya kipekee. Kilichonishangaza ni jinsi nilivyohisi uhuru na nguvu ya ndani baada ya zoezi hilo. Pia, nilikutana na watu waliokuwa na mtazamo wa kina kuhusu maisha, mazungumzo yetu yalibadilisha jinsi ninavyotazama kazi na utulivu wa kila siku. Ulikuwa uzoefu wa kushangaza kwa sababu ulifungua milango ya ubunifu na kujitambua kwa njia ya kipekee.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa na mto na ilikuwa uzoefu wa kipekee. Nilivutiwa na utulivu wa maji na madhari ya asili yanayo zunguka. Nilipenda kutazama mawimbi madogo ya ziwa na kusikiliza sauti ya maji ya mto yakipita kwa kasi. Hewa safi na harufu ya udongo vili nifanya ni hisi kupumzika na kuunganishwa na mazingira. Pia ilikuwa nafasi nzuri ya kutafakari na kufurahia uzuri wa asili pamoja na marafiki. Ziara kama hizi hunipa kumbukumbu nzuri na hunikumbusha thamani ya mazingira ya asili.

Kwangu, jambo la dini lililo muhimu zaidi ni maadili ya upendo na heshima kwa wengine. Dini hunifundisha kuwa kila mtu anathamani na anastahili kutendewa kwa wema. Pia, sala na tafakari ni sehemu muhimu kwa sababu unisaidia kupata utulivu wa ndani na kuunganisha na imani yangu. Ninathamini pia mshikamano wa kijamii, unautokana na dini, ambapo watu hukutana kushirikiana, kusaidiana na kusherekea pamoja. Haya yote hunifanya dini iwe mwongozo wa maisha ya kila siku.

Wakati umeme unakatika, mara nyingi ninawasha mishumaa au taa za tharura ili kuendelea na shuguli zangu. Ninapenda kutumia muda huo kusoma vitabu, kuandika mawazo yangu au kuzungumza na familia bila usumbufu wa vifaa vya kielektroniki. Wakati mwingine, ninapika chakula rahisi ambacho hakihitaji umeme kama chai au uji. Pia napata nafasi ya kutafakari na kupumzika kwa utulivu, nikisikiliza sauti za asili nje. Kukatika kwa umeme kunakuwa fursa ya kujikumbusha kuwa maisha kawaida yanaweza kuwa yenye thamana bila teknolojia.

Ndiyo, nimewahikufanya yoga na ilikuwa uzoefu wa kipekee. Nilihisi mwili wangu ukipumzika na akili yangu ikipata utulivu. Mazoezi ya kupumua na kunyosha yaliniwezesha, kuondoa msongo wa mawazo na kuongeza umakini. Pia, nilifurahia jinsi yoga inavyo unganisha mwili na roho na kunipa nafasi ya kutafakari kwa kina. Ingawa si kitu ninachofanya kila siku, mara ninaposhiriki ninahisi nguvu mpya na uwiano wakipekee kati ya mwili na akili.

Ninapanga kazi zangu kwa kuanza na orodha ya majukumu muhimu ya siku. Kila asubuhi ninatenga muda wa kuandika kazi za haraka na zile za muda mrefu. Ninatumia kalenda ya kidiji, kidijiti na zana kama Trello au Google kalenda kufuatilia tarehe na vipaumbele. Pia ninapanga kazi kwa vipindo vidogo ili kuepuka kuchoka na kuhakikisha kila hatua inakamilika kwa wakati. Mwishowe, ninapenda kukagua kazi zilizokamilika jioni ili kujua maendeleo na kupanga siku inayofuata kwa uwazi zaidi.

Chakula ninachokipenda zaidi ni ugali na samaki wa kukaanga. Ugali hunipa nguvu na hufanya kila mlo ujisikie kamili. Huku samaki wa kukaanga ukiwa na ladha safi na harufu ya kuvutia. Ninapenda kuandamana na mboga za majani kama sukumawiki au spinach, ambazo huleta uwiano wa afya na ladha. Kila mara ninapokula mlo huu, nahisi nimeunganishwa na utamaduni wa familia yangu, kwa sababu mara nyingi tunashirikiana pamoja mezani. Ni chakula kinachonipa faraja na kumbukumbu nzuri za nyumbani.

Manthari nzuri niliyowahi kuona ni wakati nilitembelea maeneo, maeneo ya mashambani yenye milima na miti ya kijani kibichi. Nilivutiwa na mwanga wajua uliokuwa ukipenya kupitia majani na kuangaza manthari kwa utulivu wa kipekee. Pia niliona ziwa tulivu likiwa na mawimbi madogo na ndege wakiruka juu yake kwa urahisi. Harufu safi ya hewa na sauti za asili zinilifanya nihisi amani na furaha. Manthari haya yalikuwa kumbukumbu ya kipekee kwa sababu yalinionesha uzuri wa dunia na kunipa nafasi ya kutafakari kwa kina.

Kwa kawaida, ninaoga mara moja kwa siku, hasa asubuhi ili kuanza siku nikiwa na nguvu na hisia safi. Wakati wa joto kali au baada ya kufanya mazoezi, naweza kuoga mara mbili kwa siku ili kujisikia huru na safi zaidi. Kuoga hunisaidia kupumzika, kuondoa uchovu na kujiandaa kwa siku au mapumziko. Pia ni sehemu ya utaratibu wangu wa kujitunza na kudumisha afya ya mwili na akili. Hivyo idadi ya mara ninavyooga hutegemea hali ya hewa na shughuli za siku hiyo.

Ndiyo, nimewahi kujifunza kupiga gitaa na ilikuwa safari ya kuvutia. Nilianza kwa kujifunza cords rahisi na nyimbo za kawaida na pole pole nikajenga ujasiri wa kupiga midundo tafauti. Kilicho nishangaza ni jinsi gitaa linavyoweza kuleta hisia kutoka furaha hadi utulivu kwa sauti zake. Ingawa haikuwa rahisi mwanzoni, mazoezi ya kila siku yaliniwezesha kuboresha. Kupiga gitaa kuna nipa nafasi ya kujieleza kwa ubunifu na pia kuna leta mshikamano naposhirikiana na marafiki katika muziki.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kusaidia shughuli za kijamii na kushirikiana na majirani. Mara nyingi ni nahudhuria mikutano ya kijamii na kushiriki mawazo kuhusu maendeleo ya eneo letu. Pia ninapenda kusaidia kwa vitendo vidogo kama kusaidia watoto kujifunza kushiriki katika usafi wa mazingira na kusaidia watu wenye uhitaji. Ushirikiano huu hunifanya nihisi sehemu ya jamii na pia hunipa nafasi ya kujenga urafiki na mshikamano. Kwa njia hii, ninachangia kuifanya jamii yetu iwe yenye mshikamo, mshikamo na matumaini.